Timu ya mchezo ninayopenda kufuata ni Chelsea sababu unapenda ule mpira yao ama mtindo wa mpira yao ama jinsi wanavyocheza inanifurahisha mimi binafsi kwa hivyo napenda kuwafuatilia kila wakati wanapocheza.

Mara nyingi mimi hujiisi kwamba sina subira sana ya kungoja, sana sana kama ni mstari ama mafoleni iliyo mrefu sana. Kwa sababu mara nyingi unapata mfoleni hizo huchukuwa muda ili wewe ma mimi binafsi kuweza kufikiwa.

Ili niweze kuanzisha mradi mpya kazini, nahakikisha kuwa nimeeza kuelezea kila mtu aweze kuelewa ule mradi jinsi ilivyo na vile vitu ambavyo vinahitajika ili kuitimiza. Baada ya kueleza kila mtu na kueza kuelewa basi nitaeka ile mipango ambayo ninayo ili tuweze kutimiza mradi mpya kazini.

Mimi sipendi sana kutembea msituni kwa sababu pale msituni unaeza patana na wanyama porini pale ambao kwa maranyingi unaeza waka kuangamiza kama huja jikinga vizuri kwa hivo natahadhari sana kabla niweze kutembea katika msitu.